Kama napenda kwenda pwani. Ndiyo, sana sana ningependa kwenda pwani. Kitu ambacho kinanifanya sana sana nipende kwenda pale pwani, ni konzi ya pale bahari. Kuogelea kwenye wale maji ya chumvi, alafu pia pale kuna starehe nyingi sana. Napenda zile hoteli zao nini mandhari yao. Pia mazuri sana kwa hivyo kama napenda kwenda pwani, napenda sana kwenda pwani.

Sana ambayo mii napenda ni sana ya uigizaji. Mi pia hupenda kutazama michezo ya uigizaji sana sana sana. Mimi mwenyewe pia hupenda kuigiza kwa hivyo sana uigizaji ni sana nzuri sana. Alafu kando na hiyo pia mimi hupenda sana ya mziki. Mimi hupenda sana sana kusikiliza mziki na masaa mengine pia mimi hupenda sana sana kuimba.

Pale kuongelea mfumo wa simu ambao mi napenda, sana sana mi napenda simu yangu ikiwa kwa njia ya utulivu sana, napenda mfumo wa njia ya utulivu, simu yangu napenda kama imetulia, na pia, ikiwa tu imetulia tuivo, sipendi simu yangu ikiwa na mfumo mwingine kama si wautulivu.

Kwa kinywaji ambacho mimi hupenda kunywa asubuhi nitasema kuwa pia mimi pale wakati wa subuhi mimi hupenda kunywa chai sana sana kwa hivyo mimi chai ndio napenda kunywa hakuna kinywaji kingine kama si chai basi nitayanywa maziwa kwa hivyo mimi hupenda chai na maziwa kama pia kama si chai na maziwa sidhani kama kuna kinywaji kingine mimi ni chai sana sana kwa sababu chai inanipatia siku nzuri.

Kitu ambacho mimi hufanya jioni kabla ya kulala Mimi huingia pale mtandaoni kuangalia vitu pale mtandaoni yanayochukia Kisha badaye baada ya hapo nitatazama filamu moja mbili kisha Nitaomba baada ye kisha Kisha nitalala baada ya hapo kwa mimi hupenda sana kuomba na kutazema filamu kabla ya kulala ule wakati wa usiku.

Kama unapenda kujifunza historia ningesema kuwa yeah ndipo napenda kujifunza napenda kujifunza historia sana sana kwa sababu historia ni pana halafu pia historia ni nzuri, inakusomesha kuhusu vitu vingi, vile vitu vya kale, ndiyo kwa hivyo mimi napenda kusoma historia sana sana pia pale nilipokuwa katika chuo kikuu, chuo cha msingi pia nilikuwa napenda kujifunza sana sana historia.

Aina ya keki ambayo nitasema naipenda ni ile keki ambayo inafleva ile ya vanilla Napenda hii flavor ya vanilla kwa sababu inautamu wake na pia yapendeza inaonja vizuri sana kwa hivo keki ambayo napenda ni ile keki ya vanilla kwa sababu ya utamu wake ya nitamu sana yaani ukiingiza katika mdomo wako ila hutatamani tena kutoa.

Nikangalia kifaa cha teknolojia ambacho siezi ishi bila ukiangalia pale katika smartphone, yaani rununu ni kitu ambacho ni muhimu sana katika kuwasiliana na pia katika kuangalia vitu pale mtandaoni kwa hivyo ningesema kuwa simu ni kifaa cha maana Kwa hivyo bila simu, mimi sioni kama nitaendelea kwa hivyo ni muhimu sana kuwa na simu pia.

Ndiyo nimewahi jifunza kupiga gitaa halafu nikiangalia katika zana za kimziki ambazo napenda mimi sana sana hupenda kucheza gitaa kwa sababu inakupatia utulivu wa moyo na utulivu wa roho. Kwa hivyo gitaa mimi hupenda sana sana kucheza na nilijifunza pale nikiwa mtoto. Mpaka wa leo bado nacheza gitaa.

Ndio, mimi huwapenda kucheza mchezo wa video sana sana. Hizi michezo wa mpira sana sana pale tukiangalia, Pes pale mimi hupenda sana wa kucheza mchezo ya video Pia mchezo wa kupigana ule wa video naipenda sana, kama mimi nimekaa pale muda wangu mwingi hutumia katika mchezo wa video kwa sababu huchoki upate utulivu wa moyo ya pia pale.

Katika dirisha yangu nikitazama nje, Naona nyumba, barabara pia iko pale. Miti, miti hapana. Kuna majengo na kuna barabara. Zi kama nakumbuka ni wakati gani wa usiku napenda kutazama nje. Mi hupenda kutazama wakati wa usiku wa manane au pia kuangalia pale nyota pale usiku. Nini nachokubadilika nje kutokana msimu. Kutokana na msimu kitu ambacho kinabadilika pale unapato kuwa giza kuna wakati wa huja mapema. Pia wakati mwingine giza hakiji mapema. Unahisi vipi ukitazama nje ya dirisha? Mimi huhisi utulivu wa moyo na pia nikiangalia nyota pia natulia.

Njia ya usafiri mbayo naitumia kila siku ni kutumia gari aina ya matatu kwa hivyo mimi asubuhi nikiamka napanda matatu Pia jioni nikirudi nyumbani pia hutumia mbinu ya matatu kwa hivyo ni njia ambayo naitumia sana sana njia gari sana sana ambayo inaituwa matatu kwa hivyo njia mwafaka na ni ya bei nafuu.

Tukiangalia chakula ambacho kina mafuta na chakula ambacho hakina mafuta mimi sana sana ningependa kusema kuwa napenda chakula ambacho kina mafuta kwa sababu pia mafuta huongeza ladha katika chakula kwa hivyo chakula ambacho hakina mafuta ningependa kusema kuwa ladha yake haipo Kwa hivyo chakula ambacho kina mafuta kina ladha tamu na ni kizuri na nikitamu vile vile.

Timu, gani ya mchezo ninao ufwata? Timu ya mchezo ambao naufuata ni ile timu ya Manchester United. Timu ninaipenda sana na timu ambayo ninaienzi kwa sababu ya ile ubunifu wake katika kucheza mpira. Halafu pia napenda wachezaji wake sana sana kwa vile ni wabunifu sana. Kwa hivyo timu ninayo penda kufuata ni timu ile ya Manchester United.

Njia ambayo nashughulikia udhaifu wangu ni kujipatia moyo na kujipiga moyo konde ili kutoa, kutoa udhaifu kwa hivyo mimi hupenda kutoa udhaifu yangu kujipiga moyo konde na pia katika maombi. Ukiomba pia unapunguza napunguza udhaifu wako vile vile kwa hivyo njia kupunguza udhaifu ni kujipiga moyo na pia kuomba.

Jinsi ambayo naufanya kuweka afya nzuri ni kula chakula ambacho kina afya nzuri kile chakula ambacho mzuri katika mwili. Alafu pia ukiangalia afya yangu pia mimi sana sana hufanya mazoezi kila asubuhi na kila jioni ili kuimarisha mwili wangu na afya yangu ilikuwa nzuri.

Kama wanapenda kuoga kwa maji ya moto, maji ya moto siyapendi sana sana huwa na nipatia uvivu. Kwa hivyo mi hupenda kuoga na maji baridi, maji baridi yanafanya mwili wako kutulia na usihisi uchovu wowote. Maji kioga maji ya moto, maji ya moto, hunipatia uchovu sana sana kwa siku yangu.

Amali pa ibada ningependa kusema kuwa mimi huabudu katika siku ya sabato yaani siku ya jumamosi Kwa hivyo ukuwe na mahali pa ibada mimi huenda mara moja kwa wiki ambayo ni siku ya jumamosi kwa sababu mimi ni msabato na mungu anasema kuwa watu wapumzike siku ya saba kwa hivyo mimi ni msabato kwa hivyo mi huenda mara moja kwa wiki ambayo ni siku ya jumamosi.

Haa kazi nayothamini sana sanasana ningependa kusema ni kuwa ni kazi ya uwalimu Hii ni kazi ambayo nimeisomea na ni kazi ambayo inanipatia pato langu la kila siku Kwa hivo ningependa kusema ni kazi nzuri na pia kuongelesha wanafunzi pia pale shuleni ni kazi nayoipenda sana kwa ivo kazi ya uwalimu ni kazi nayoithamini na ni kazi ambayo naienzi sana.

Mchezaji wa michezo, ningependa sana sana kuangalia mchezaji ambaye anaitwa Ronaldo Ronaldo ni mchezaji wa mpira, ni mchezaji ambaye anachezea wa timu ya Alnasar, ni mchezaji mzuri sana ni mchezaji ambaye namuenzi na ni mchezaji ambaye napenda jinsi anavyo sakata kandanda, ana ubunifu mzuri sana mchezaji yule.

Mchezo wangu naopenda katika olimpiki mchezo naopenda na mchezo napenda kusema kwa ni mchezo wakimbia Labda unaweza kueleza ni kwa nini unaopenda mchezo uhuo Napenda mchezo huo kwa zao ni mchezo ambao ilianza nikiwa mtoto pale utoto anijia Unakumbuka mchezo olimpiki uliofurahia kutazama maana pia ni mchezo wakukimbia pia ndo mchezo ninaopenda kutazama sana sana Unapenda kueleza ni mchezo gigani olimpiki unaopenda sana sana na nikapenda kusimua na mchezaaji wa Kenya ambaye anaitwa Faith Keep alikuwa ni mchezaji mzuri sana wa kukimbia. Nahisi nina wakati wa mchezo wa olimpiki. Nahisi furaha na niwe nahisi kuwa na utulivu wangu wa kimawazo.

Kama naeza ishi siku moja bila teknolojia ndio naeza ishi siku moja bila teknolojia lakini itakuwa ni ngumu sana kwa sababu teknolojia ndo kila kitu kwa sasa teknolojia ndiyo inayofanya kila kitu kinakua rahisi kwa hivyo naeza ishi lakini itakuwa ngumu sana ila tu ntajaribu.

Kama nimewahi kwenda kuona maonyesho sanaa, ndio nimeenda maonyesho ya sanaa, kwanza naikumbuka ni weekend iliopita, ilikuwa maigizo sana sana, kwa sababu mimi napenda uigizaji sana, kwa sababu watu hao wacheshi sana, na mimi sana sana hutamani kuwa kama wao, kwa hivyo maonyesho ya sanaa nimeenda na mimi huwa nauyapenda kuyatazama sana.

Ndiyo sana sana pia mimi hutumia video kwa mawasiliano kama vile kwa mtu alie mbali Mimi huwasilia na yeye kwa njia video calli kwahiyo mimi hutumia video kuwawasilia na marafiki zangu na pia mpenzi wangu sana sana pale Kwa njia video ni pia huwakikisha kuwa hakuna pale hakuna udanganjifu ukiangalia katika video.

Kwa njia ambayo mimi hupanga kazi zangu mimi huandika chini kazi zangu kuanzia asubuhi vile nitaamuka mpaka jioni kwa hivyo kazi zangu mimi huzipanga kwa kuandika chini Ndivyo nisisahau kazi fulani ama nifanye kazi ingine isio takikana kwa hivyo mi kazi zangu huzipanga chini na kuziandika ili ni sisahau.

Ndota yangu kubwa katika maisha yangu mi husema ndota yangu kubwa ni kuwa na hela. Yaani ule wakati ambao kuwa nitakuwa na hela. Nahisi kuwa ndoto yangu imekamilika kwa hivyo ndoto yangu kubwa katika maisha yangu ni kuwa na hela. Na kuwa na maisha manzuri na familia yangu. Kwa hivyo hio ndio ndota yangu kubwa katika maisha niwa na pesa nzuri.

Mwandishi mgani wa vitabu unaowapenda. Mwandishi wa kitabu ambao ninampenda sana sana ni mwandishi ambao anaitwa Ken Walibora. Ken Walibora ni mwandishi wa riwaya na vitabu vingine. Kwa hivyo, vitabu vyake ambavyo navipenda sana sana, ni kile kitabu ambacho kinaitwa 'Kidagaa kimemwozea'. Halafu pia kuna 'siku njema'. Kwa vile ni mwandishi mbunifu sana.

Madhari gani mzuri umewai kuona. Mandhari mzuri ambao nimeona ni yale mandhari ya bahari kule pwani. Kwa sababu ni mandhari ambao ni mazuri alafu kuna upepo wa bahari una piga vizuri sana. Ikiwa madhari ya bahari ni madhari ambao nayapenda sana alafu ule wingi wa maji yale nayapenda sana mimi.

Kwa njia ambayo mimi uwasaidia jamii yangu ni kufanya zile kazi za pale kuna kusafisha mazingira sana sana kwa sababu mimi hupenda mazingira yangu ya kiwa safi Hivyo hii ni njia moja ambayo mimi usaidia jami yangu alafu pia kwasaidia wale ambayo hawajiwezi Kwa njia hizi mbili mimi huhakikisha kuwa jamii yangu nimeisaidia na iko katika hali nzuri.

Chakula mbacho mimi ukila sana sana mchana ni wali sabu mchana pia upenda wali sana kwa pojo Chunda chakula changu ambao nakipenda sana sana pale ula wakati wa mchana ama pale chakula cha chamcha mi upenda wali na pojo sababu ni chakula kitamu sana.

Haa mi pesa zangu sana sana huzi hifadhi katika simu yangu kwa njia ya mpesa hiyo ndio njia sana sana hutumia kuifadhi pesa zangu ama wakati wengine kama nina wakati mimi huenda pale nazi hifadhi kwenye benki ili kuimarisha usalama wa hela zangu kama pesa ni kidogo mimi hueka kwenye mpesa alafu kama ni nyingi mi hupeleka kwenye benki.

Unafanya nini kulinda mazingira? Katika njia angu kulinda mazingira mimi sana sana pale hupenda kueka taka pamoja na kuzichoma. Mimi hua situpitaka ovyo ovyo kwa hivo mimi ueka taka pamoja na kuzichoma na pia kuakisha kuwa kila kitu ukechakiko katika mahali pake na uchafu wote umeondoewa.

Na niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi Filamu ambayo naipenda zaidi ni ile filamu ya Mr Beaniama ile filamu ya komedi ndio nakumbuka mara kwanza nilipoina mara kwanza nilipoina nilikuwa na miaka nikiangalia nikidhani ni miaka kumi hivi nani alileta hamu ya filamu hii nani alileta hamu ya filamu hii ni baba angu ndio alianza kuitazama kisha mimi nikaipenda unapenda kuiona tena? Ndiyo Hata mara kumi naipenda sana.

Niambie kuhusu muziki unaopenda. Muziki ambao mi naupenda ni ule mziki wa bongo. Sababu muziki unakumbuka mwimbaji ya bendi unayoipenda zaidi. Mwimbaji ambao nampenda ni ule mwimbaji wa Tanzania ambao naitwa Diamond Platinumz. Na kati gani ulio sikiliza muziki huo. Muziki huo nilianza kusikiliza nikiwa na miaka kumi pale nikiwa mtoto. Najisi jinsi gani muziki ukisikiliza wimbo wako naupende. Na mhisi furaha na utulivu wa moyo sana sana.

Jinsi unavyo sherehekea siku yako ya kuzaliwa Naam siku yangu ya kuzaliwa kwanza ni siku nzuri sana kwangu na kushirikini jinsi ya mhm mimi hupenda kushirikia pamoja na marafiki zangu na pia kula kuleta chakula na vinywaji labda ni na familia marafiki na familia vile vile Kwa hivo je unakumbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa uliyopenda zaidi siku ni ya mwaka uliopita ilikuwa yaFuraha sana ni chakula kwa keki gani unayoipenda siku hio keki ambayo naipenda ni keki ya vanilla mpenda kupokea zawadi gani siku ya kuzaliwa ijayo Mimi zawadi yoyote ningepokea.

Kitendo gani cha wema umewahi kufanya. Kitendo cha wema mbacho nimekifanya. Usaidia masikini. Wale ambao wanajiweze. Yani niliwachaukua mavazi yangu na kuwapa. Kitendo ambacho sitasahau. Kwa sababu watoto wao hawakuwa wanajiweze wa kabisa. Kataka kuwapatia mavazi yangu. Niliwaongezea kitu katika maisha yao. Kwa hivyo hicho ni kitendo moja nimekifanya.

Je wewe ni mtu wa kuchelewa ama kuwahi nami sana sana mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu ukichelewa utapitwa na mambo mengi Kwa sana sana pia mimi pale kazini hupenda kuwahi mapema ndivyo umalize vitu zako mapema kwa hivyo kuwahi ni kitu cha maana sana kwa sababu kuwahi pia ni hela kivyake kuwahi ni hela kwa hivyo kuliko kuchelewa.

Je, unapenda kula samaki? Ndio, napenda kula samaki sana sana. Kwa sababu kwanza ule samaki ambaye anaitwa tilapia, kwasababu samaki ni mtamu sama kuliko hata nyama. Iwao mimi kwangu mimi napenda samaki. Hapo uongeze soup pale Ah, napenda sana samaki.

Kipindi gani cha televisheni unachokipenda? Kipindi cha televisheni ambacho nakipenda mi sana sana sina kipindi ambacho nakipenda kwa hivyo kipindi ambacho naeza sema nitapenda ni cha habari. Sababu habari huwa za muhimu sana na habari huwa zinakupasha vitu ambavyo hukuwa unavijua kwa hivyo hicho na ndicho kipindi ambacho mimi nakipenda na nakienzi sana.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Ujuzi ambao ningependa kuimarisha ni ujuzi wa ujenzi kwa sababu pia mi hupenda sana kujenga. Yaani ujuzi wa ujenzi wa nyumba na vitu vingine na kadhalika hizo. Napenda sana sana kujenga. Kwa hivyo, ningepata mtu wa kunisaidia kuimarisha ujuzi huu ningefurahi sana sana.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mafunzo wa kazi ni pale mafunzo ya ualimu, kwa sababu mimi pale nilifundishwa ualimu na mpaka sahi mimi ni mwalimu, na nafunza watoto vizuri sana. Kwa hivyo, ualimu ndio mafunzo ambayo yamenisaidia sana sana, na pia napata mapato yangu kutokana na ualimu.

Mgependa kuona maendeleo gani katika jamii maendeleo ambao ningependa kuona katika jamii ni pale tupato tumajengiwe barabara nzuri alafu kila maali kuna maji mazuri alafu safi alafu pia majengo ya imarishwe pia yawemazuri alafu pia mashule pia zijengwe pale pale kwahivyo haya ndio maendeleo ambao ningependa kuona katika jamii ya.

Unafanya marafiki wapi ya vipi. Marafiki ambao ni wapya mimi hutengeneza urafiki mzuri na wao sana sana kwa hivyo mimi sisi hukikisha kwamba urafiki yetu ni mzuri, tunasaidiana kwanza jua kisaidiyana pale katika urafiki mpya. Uniamarisha urafiki huo kisha utaendelea milele. Na milele kwa hivyo kusaidiana na muhimu katika urafiki mpya.

Unazilea nywele zako mara ngapi? Mimi sana sana nige penda kusama kuwa sizilei nywele. Mimi nywele yangu hunyoa kwa sababu Pia usafi wa kichwa ni muhimu kwa hivyo mimi hupenda kunyoa ili kuhifadhi usafi wangu wa kichwa kwa sababu nywele refu pia ni ngumu sanasana kuhifadhi katika usafi wake. Kwa hivyo mimi hupenda kunyoa sana.

Zi unapenda kuangalia nyota ndiyo napenda kuangalia nyota sana sana ule wakati wa usiku kwa sababu nyota ukiangalia unapata utulivu wa moyo na roho na pia wa akili na pia vile vile unafurahisha macho kwa sababu nyoto hungaa vizuri sana na nyota ni kitu cha maana sana katika ule mwangaza wake unapendeza.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni unaweza kushiriki ni nini hufanya mchana ukiisha. Wakati wa jioni sana sana ni wakati wangu wa kupumzika. Labda unaweza kueleza ni sanga ni saa gani huanza kupumzika. Masaa ambayo naanaza kupumzika. Masaa ya sa kuwmina mbili jioni ijiwa na sherehe za. Jioni unapenda kuzifanya. Sana sana wakati wa jioni wakati ambao nimetoka kazi natakautulivu wangu kwa kwa hivo sifanyi sherehe. Kando kueleza ni jinsi unavyo jiandaa kulala. Mika za kujiendea kulala sana sana mimi uomba kisha naingia kulala Nahisi furaha gani wakati wa jioni kwa sababu wakati wakupumzika maana nahisi furaha.

Na unafuata matukio ya kimataifa. Ndiyo, mimi hufuata matukio ya kimataifa sana sana katika runinga ya CBC. Kwa hivyo matukio ya kimataifa ni muhimu sana, kando na kufatila matukio ya nchini ni lazima uangalie pia nchi zingine jinsi zinavyoendelea na maendeleo yako aje ukiangalia na nchi yenu, kwa hiyo mimi hufatilia matukio ya kitaifa.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Ndio mimi upenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu maoni hao yukusaidia ili kufikiria na kujua kitu ambacho kilikuwa kinaendelea hapo kwa ivo maoni ni muhimu sana katika kuambia nini kilikuwa kinaendelea hapo mtandaoni hivo katika mtandao mi upenda kusoma maoni mtandao wa tiktok mtandao wa facebook na mtandao wa instagram.

Unapenda kuvaa vipuli? Ha! La. Mimi sipendi kuvaa vipuli. Kwanza kitu ya kwanza ningependa kusema kuwa mimi ni mwanaume, alafu vipuli pia sana sana huvaliwa na wanawake. Kwa hivyo mwanaume ambaye anavalia vipuli, mimi kwangu ningependa kusema kuwa ni mwanaume ambaye hajakamilika. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu sipendi kuvalia vipuli.

Unapenda kucheza mchezo gani, mchezo ambao, napenda kucheza ni mchezo ya densi Mimi hupenda kusakacha densi sana sana kwa sababu mimi densi hunipatia utulivu wa moyo, utulivu wa roho, utulivu wa akili na pia hulegeza misuli kivyangu hunipatia utulivu sana sana kwa mchezo wa densi ni mchezo mzuri sana.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Mimi sipendi kuenda sinema kwa zababu mimi sana sana mimi utazama kwenye nyumbani Kwa hivyo mimi skumbuki mara ya mwisho kuenda sinema ama naeza sema kuwa mimi sijawai enda kutazama sinema Mimi utazama kwenye nyumba, kwenye runinga yangu ama kwenye simu yangu.

Una andaa ripoti za kazi vipi jinsi ambavyo mimi huandaa ripoti za kazi mimi hupanga kazi yangu kwa kitabu kwa hivyo ripoti zangu zote hupanga kwenye kitabu kisha huweka kwenye file yangu kuweka hivi hufanya kazi yangu inakuwa raisi na pia kazi yangu inakuwa nadhifu hata ule wakati ambao unapelekea bosi wangu kazi yangu inakuwa ni kazi safi.

Unawasiliana vipi na wafanyikazi wenzangu? Wafanjikazi wenzangu mimi huwasiliana nao kwa kwa njia nzuri sana na njia utulivu ili tusilete magombano katika kazi ili tukavuruga kazi. Kwa hivyo sisi mimi na wafanyikazi wenzangu huwasiliana kwa njia nzuri na njia yenye adabu ili tusikoseane heshima katika kazi.

Unapenda mikutano ya ina gani? Mikutano ambayo mimi naipenda sana ni ile mikutano ya furaha na ya familia. Kwa hivyo mkutano ya familia ni mkutano mpati ya furaha sana sana. Mikutano ya familia zangu mimi ufurahi sana kwa sababu huwa tunachukua wakati mwingi sana kabla ya kupatana tena. Kwa hivyo mkutano wa familia ni mkutano muhimu sana kwangu.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi mradi wa kazi jinsi ya kwanza kitu cha kwanza lazima upange mradi huo vizuri Upange kila kitu kinacho hitajika alafu kitu cha pili lazima ukue na hela za kwanzisha mradi huo kwa hivyo upangaji wa mradi na hela hivyo ni vitu vya muhimu mi uzingatia katika kupanga mradi wa kazi.

Minu ya programu zipi mara nyingi programu ambazo nazitumia ni ile programu gani ningependa kusema ni ile ya chrome pale alafu na WhatsApp sana sana izi ndo programu ambazo mi nazitumia sana sana Nikiangilia pale WhatsApp mi upenda kuongea na wenzangu nawapenda kwa hivo ndio napenda kutumia sana.

Mdee kama napenda kula popcorn yaa napenda kula popcorn sana kwa sababu ya nitamu halafu pia bei yake ninafuu halafu popcorn ukila unakula kwenye starehe ama wakati ambapo unatazama kipindi fulani ama pale ambapo uko katika cinema kwa hivo popcorn ni muhimu sana katika kutazama cinema na filamu na mtu ambaye unapenda.

Je, umewahi kufuga mnyama? Ndiyo ni mwai kufuga mnyama. Mpaka wa leo nafuga mnyama. Mnyama ambaye namfuga ni paka. Mi na paka wangu pale mdogo ambaye namwita Becky. Paka huyu ni mzuri halafu ni mchezaji kila waka anapenda kucheza sana halafu pia ni ni kacheshi pia eh. Kananifurahisha sana. Kwa hivyo mimi nimefuga paka.

Unashambuliaje tatizo kazini jinsi ya kushambulia tatizo kazini mimi hupenda kama kuna tatizo niko na tatizo na mfanyakazi mwenzangu sisi mimi hupenda tukikaa chini na kuongea na kutatua ilo tatizo bila kugombana ama bila ugomvi wowote mimi hupenda amani pale kazini.

Ungependa kutembelea mji gani duniani? Mji ambao nigependa kutembelea duniani, ni ule mji ama nchi ya Seychelles. Ile nchi ya Seychelles ni nchi ambayo nimesikia wa sifu wake sana, haf nais nimeambiwa ndio nchi ndogo sana duniani, kwa hivo nigependa kuitazama, na kuiona na kuitembelea.

Jee unaweka picha zako mchandaoni yaa mimi uweka picha zangu mtandaoni ili kuponekana pia na watu wengine na kujulikana pia na watu wengine pia na marafiki kwa hivyo mimi huweka picha zangu mtandaoni lakini mimi huweka zile picha nzuri nzuri mtandaoni peke si zile picha chafu mtandaoni kwa hivo kuweka picha zangu mtandaoni pia nafanya watu wanipenda za idi.

Je unapenda kupanda milima ndiyo mimi upenda kupanda milima kwa sababu milima hiyo sana sana mpenda kupanda milima na marafiki zangu hili kuangalia mazingira katika milima hiyo lafu na pia kuona mbali yani kuonuko kwingine kwevo mimi upenda kupanda milima lakini mara moja moja kwa mwaka hili kujufurasha.

Je kama natoa sadaka kama michango au kwa sadaka mimi hutoa sadaka pale kanisani nikienda katika sabato kwa sababu mimi ni msabato siku ya jumamosi mimi hutoa sadaka langu alafu katika michango pia mi hutoa michango katika jamii ili kusaidia wengine wasiyojiweza ama wakati wa mazishi ama matanga.

Pia kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Unaweza kueleza ni nini unayokunywa. Mi hupenda kunywa chai sana kuliko kahawa. Labda unaandaa vipi na ni wakati gani. Mimi sanasana huandaa wakati wa subuhi na huandaa nikitumia maziwa. Jee unakumbuka ni nini unavyoongeza ndani. Mimi huongeza majani na sukari na maziwa. Ni mahali gani unapopenda kunywa. Mimi napenda kunywa chai sanasana nikiwa nyumbani. Unahisi jinsi gani bila kunywa kinywaji chako cha kawaida? Mimi siku hiyo nisipokunywa chai mimi huhisi mchovu sana.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Unaweza kueleza ni aina gani ya mazoezi unayofanya. Labda kukimbia. Mimi hupenda mazoezi ya kukimbia kila asubuhi. Je unakumbuka ni mara ngapi kwa wiki unafanya mazoezi. Mimi hufanya mazoezi haya kila siku. Ni wakati gani unaoupenda kufanya mazoezi. Mimi hupenda kufanya mazoezi haya wakati wa asubuhi. Unahisi jinsi gani baada ya mazoezi. Baada ya mazoezi mimi huhisi kuwa mwili wangu una utulivu na baada hapo, mimi huenda kuoga na kupumzika kidogo.

Unapendelea shati ama tishati? Nikiangalia shati ama tishati mimi huwa unapendelea sana tishati. Sababu shati pia ni ngumu kuvaa tshati, shati pia ukivalia unahisi kuwa mwili umetulia tu unaweza jigeuza geuza kuliko tishati. Shati mimi hupenda wakati ambapo unaingia kazini, kuliko tishati mimi huvalia nikiwa nyumbani.

Niambie kuhusu shuguli zako za siku za mvua? Ahaa. Labda unaweza kueleza kama unapanda. Unapenda mvua au la. Mi hupenda mvua kwa sababu ya upanzi. Je unakumbuka siku ya mvua liyo. Uliyofurahia zaidi. Siku ya mvua niliyofurahia ni mwezi uliopita Kwa sababu ilinisaidia kufanya upanzi wangu wa mimea. Ungependa kueleza ni jinsi mvua inavyoweza kubadilisha mpango wako. Mvua mimi hunisaidia kubadilisha mpango wangu. Kwa sababu hunisaidia sana sana kukuza mimea yangu. Unahisi nini wakati unasikia sauti ya mvua? Mimi nahisi utulivu na furaha kwa sababu najua kuwa kuna kazi nzuri inaendalea mahali.

Je wanasoma gazeti na amimi katika gazeti huwa sisomi sana lakini muisoma mara moja moja sana sana mimi usoma gazeti nikiangalia maneno ambayo yanaendelea katika nchi yetu au maneno ya siasa mmaneno pia ya sporti ndio mi uangalia sana sana katika gazeti kwa hivo mimi usoma gazeti mara moja moja.

Niambie kuhusu timu yako unaipenda ya mpira wa miguu. Timu na ambayo naipenda ni timu ya Manchester United. Labda unaweza kueleza ni tangu lini unaweza kuipenda timu hii. Timu nilianza kuipenda tangu utotoni wangu. Yani nilizaliwa hivi nakuanza kuipenda. So unakumbuka mchezo wakushangaza wa timu yako. Mchezo ambao nimeshangaza wa timu hii ni wakati ambao walipigwa na Manchester City mabao sita. Ungependa kueleza ni mchezaji gani unampenda katika timu hiyo mchezahi ambaye napenda. Bruno Fernandez huyu ni mchezaji mzuri sana unahisi nini timu yako inaposhinda mimi huhisi furaha sana.

Unahimizaje ushirikiano katika timu katika timu naingependa kwanza kitu ya kwanza ni heshima. Heshima huleta ushirikiano katika timu kwa hivyo kama mna heshima kati yenu na adabu pia kwa hivyo italeta ushirikiano, hakuna kitu kingine kama si heshima. Heshima pekee huleta ushirikiano katika timu.